Mimi kusema kweli napenda upepo wa asili. AC kwa kawaida inakausha hewa sana na mara mingi inafanya unahisi mnyonge au kupata mafua. Lakini hakuna kinachoburudisha kama kufungua dirisha na kupata hewa safi ambayo Mungu alitupa kwenye ulimwengu. Hewa mwanana kutoka nje hasa ukiwa chini ya kivuli ya mti ama wakati kuna baridi mingi lakini kuna huo upepo.

Mchezo ninao upenda sana sana ni kandanda au soka, ambao huo ni mchezo nambari moja. Nacho penda zaidi kuhusu soka si tu kimbia uwanjani, bali ni roho ya ushirikiano. Katika soka huwezi kushinda pekee yako, ni lazima uwasiliane na wenzako upige pasi kwa usahihi na mlinde lango lenu kwa pamoja. Kuna fura ya kipekee inayopatikana pale timu inapofunga bao ya jitihada za pamoja. Pia mchezo huu unasaidia sana kubaki na afya njema na mwili.

Kwa kweli simu yangu ya mkononi imekuwa kama kiungo muhimu cha mwili wangu, ni kifaa kinachounganisha ulimwengu wangu wa kazi, kijamii na burudani, kwa hivyo hapa kuna maelezo, kiujinsi ninavyoitumia. Simu yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni aina ya tekno. Wakati huo ilikuwa ni simu rahisi sana yenye vitufe. Lakini kwangu ilionekana kama teknolojia hali ya juu kabisa duniani. Haikuwa na uwezo wa kupata mtandao kwa kasi kama za sasa. Lakini ni fundisho muhimu wa mawasiliano ya haraka kuwa na tekno hiyo ilinifanya nijihisi ni muunganishwa na rafiki zangu na familia. Programu niliyopenda zaidi ni Twitter ambayo sasa inajulikana kama X. Mimi mpenzi wa habari zinapotokea papo hapo. Na X ndiyo sehemu pekee unaweza pata habari ya michezo, siyasa, teknolojia, nyinginezo kwa sekunde ya moja tu baada ya tukio kutokea kwa jinsi watu wanaendelea kuziweka hapo habari hizo. Napenda kufuata pia mijadala ya watu werevu kuona jinsi wanavyofikiria kujifunza mambo mapya na kuona vichekesho vya watu ili kupunguza uchovu wa siku. Kwa wastani mimi hutumia simu yangu kwa takribani niseme masaa manne matano hivi kwa siku. Lakini saa zingine naeza enda adi masaabkumi hii inaeza kuonekana kwamba ni muda mwingi lakini simu inasaidia hii katika kujifunza nakala pia kuona podcasti pale, nasoma gazeti hapo kwenye simu pia naitumia kwenye kazi, kutaratibu mikutano, kujibu barwa pepe na ata kufanya miamala ya kifedha na pia sikuizi simu ziko na ramani, ambazo ni maps katika kingereza, ambazo nisipote ninapoelekea maeneo magumu. Kwa hivyo, licha ya faida zote hizo, mimi naamini kuwa umuhimu wa kujitenga na, kuna umuhimu, kuna umuhimu wa kujitenga na teknolojia. Mimi hupenda kuizima simu yangu, huweka mbali, angalau saa moja baada ya kulala, ili niweze kupata usingizi vizuri, na inarusu akili yangu kutulia baada ya kutumia simu hiyo siku mzima.

Chakula ninachokula mara mingi mchana huwa ni githeri. Githeri hasa huku Kenya ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe lakini saa zingine inawezaweka hata dengu. Katika tamaduni nyingi githeri inachukuliwa kuwa mlo wa kimsingi ambao kila mtu anafurahia. Sababu kubwa ya kula githeri mchana ni uwezo wake wakukaa tumboni kwa muda mrefu. Kwa sababu mahindi na maharagwe yana kambalishe nyingi. Chakula hiki kinameng'enywa kwa utaratibu. Hii inamaanisha kuwa hutahisi njaa haraka baada ya kula. Jamba ambalo ni muhimu sana ukiwa na kazi nyingi ya kufanya mchana kutwa. Ingawa githeri ya kimsingi ni mahindi na maharagwe yalochemshwa. Watu wengi hupenda kuongeza vionjo ili iwe tamu zaidi. Naweza kukaanga kwa vitunguu na nyanya ili kuleta mchuzi mzito wa ladha nzuri viazi au karoti ambao huongeza utamu na virutubisho zaidi. Mboga ya majani kama sukuma wiki au kabeji ama parachichi ambao huo ni mshirika mkubwa githeri. Watu wengi hawawezi kula githeri bila parachichi huko kando.

Mimi hupata motisha kutokana mambo mengi, lakini kikubwa zaidi kinachonisukuma kila siku ni uwezo wa kutatua matatizo na kuleta suluhu zinazorahisisha maisha ya watu. Mimi ni mtu wa kupenda vitendawili na matatizo ya kimantiki. Ninapokumbana na changamoto kazini, iwe ni hitilafu kwenye mfumo au mradi unaohitaji ubunifu mkubwa, mimi uhisi msisimko. Kupata suluhu baada ya kufikiri kwa muda mrefu hunipa furaha isiyo na kifani. Kwangu mimi kazi si tu majukumu bali ni fursa ya kunoa akili yangu kila siku. Dunia inabadilika kwa kasi sana hasa katika upande wa teknolojia na mifumo ya kidijitali. Mimi hupata motisha ninapojua kuwa leo nitafunza kitu ambacho sikuwa nikikijua jana. Iwe ni mbinu mpya ya uchambuzi wa data au lugha mpya ya programu. Hamu yangu ya kutaka kujua zaidi ndio mafucha yanaendesha injini yangu ya kazi. Hakuna kinachonipa moyo kama kuona kazi niliyofanya inatumiwa na watu na inaleta mabadiliko. Kwa mfano, ninapounda mfumo unaookoa muda kwa wafanyikazi wengine au kutoa ushauri unaosaidia biashara kukua. Mimi uhisi kuwa mchango wangu una thamani. Hii inanifanya niamke asubuhi nikiowa na lengo la kufanya ulimwengu uwe sehemu bora zaidi. Alafu pia, mimi hupenda sana kufanya kazi na watu wenye maono na akili timamu. Mazingira ambayo tunaweza kupeana changamoto kwa heshima na kusaidiana kukuza mawazo huwa inanitia motisha sana mimi huamini kuwa kidole kimoja hakivunji chawa hivyo kufanya kazi kama timu na kufikia malengo ya pamoja kunanifanya nijivunie kile ninachokifanya.

Mimi kwa kawaida huwa silali mapema sana. Mara nyingi mimi hukaa macho hadi saa tano au saa sita usiku. Muda huo wa usiku wakati kila kitu kimetulia na kelele za mchana zimepungua ndio wakati wangu mzuri wa kutafakari, kusoma, au kupanga mipango ya siku inayofuata. Mimi huhisi kuwa akili yangu inakuwa na utulivu wa kipekee wakati ulimwengu ukiwa umelala. Hata hivo, mimi hujaribu sana kutovuka saa sita. Mimi ni muumini mkubwa wa kupanga usingizi wa kutosha. Angalau saa saba hivi, masaa sita saba ili asubuni niamke nikiwa na akili changamfu na nguvu za kuanza majukumu yangu ikiwa ntachelewa sana kulala asubuhi inayofata mimi huhisi mnyonge na hio hupunguza tija yangu kazini.

Wikendi yangu ni wakati wa thamani wa kupata nguvu mpya. Baada ya wiki ndefu ya majukumu, mimi hujaribu kutofautisha wikendi yangu na siku za kazi kwa kufanya mambl yanayochangamcha mwili na kutuliza akili. Kwanza Jumamosi asubuhi, mimi hupenda kuamka bila kutumia saa ya kengele. Baada ya kupata kifungua kinywa kizito, mimi nafanya usafi wa jumla wa nyumba yangu na kufua nguo. Huu ni wakati wangu wa kuweka mazingira yangu sawa. Mchana mimi huvaa jezi yangu na kuelekea uwanjani kucheza kandanda na marafiki zangu. Huu ndiyo wakati wa kupiga kelele, kucheka na kutua jasho. Kucheza hii inanisaidia sana kuondoa uchovu wa kukaa ofisi wiki mzima. Alafu jioni mi hupenda kupata nyama choma na kinywaji na marafiki zangu tukijadili matukio ya wiki. Jumapili kwangu ni siku ya ibada na utulivu. Baada ya kutoka kanisani, mimi hutumia mchana wangu mwingi na familia. Hi ndiyo siku ambao mimi hupika ule mtu nileosema naupenda wa ugali nyama na managu. Baada ya kula mimi hupenda kuketi nje kivulini na kusoma kitabu au kusikiliza podcasti, radio au mziki. Mimi hujaribu kutotumia simu yangu sana siku ya Jumapili ili nijiandae njiandae kiakili na kisaikolojia kwa ajili ya Jumatatu. Ni siku ya kutafakari na kujiwekea malengo ya wiki inayofuata.